Mimi binafsi siwezi kusafiri lakini nikisema mahali pazuri sana ningipenda kutaja ni diani beach ni sehemu nzuri yenye mchanga mweupe maji safi ya bahari, upepo mwanana na madhari ya kuvutia. Ni mahali pazuri pa kupumzika kuogelea na kufurahia mazingira ya asili.

Naiaminia kampuni ya samsung. Inatangeneza simu zenya ubora mzuri. Teknolojia ya kisasa na huduma kwa muda mrefu. Pia haina inaaina mbalibali za simu. Kulingana na mahitaji ya watumiaji na mahitaji ya watejawake.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili. Nilikuwa na mchango mkubwa katika kunipenda. Somo hilo. Alinifundisha kwa hakika. Kuandika na kuzungumza vizuri. Na alinipa motisha na kujifunza kwa bidii na kusonga mbele masomoni.

Naona anga fange ni mwanga wa jua. Upepo mwanana ukifuliza taratibu. Kuna miti ya kijani ikitisika. Ndege wakiruka na kuimba. Na mbali kidogo naona nyumba ya watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Madhahali hii hunipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie niko hai.

Ndiyo mi napenda hesabu hunisaidia kufikiri kwa mantiki hunisaidia kutatua matatizo kwa usahihi na nimetumia sana katika maishi ya kila siku na kukuza biashara yangu na kujua hali ya.

Ndiyo natoa sadaka na mchango mimi ninaamini kusaidia wengine jambo njema na linalo pendeza Mungu lenye kuleta baraka na lenye kuchangia lenye huchangia kunjenga jamii kwenye upendo na mshikamano.

Kwa hakika, mimi napenda kuvaa nguo za hovisini. Nguo hizi unifanya nionekane nadhipo. Nionekane mwenye nidhamu na unifanya niji amini hasa, katika mazingira, ya kufanyia kazi. Hata na kwa wezaangu nafanya nionekane mwenye adabu na msichana mwenye ako.

Tia, napenda maua. Maua hunipa furaha. Hunipendezesha mazingira. Na hunipa nijisikie. Utulivu na amani. Maua huleta hewa safi. Ya kupendeza inayoleta mwamko mzuri.

Napenda sana mwezi wa disemba. Ni mwezi wa mapumziko ni mwezi wa sherehe. Kukutana na familia na kufunga mwaka kwa furaha. Na kutembea mashinani kutembelea mashemeji kutembelea mpaka na familia na kuburudika kwa pamoja.

Utaratibu wangu wa jioni ni utulivu baada ya kazi hurudi nyumbani napumzika kidogo kula chakula cha jioni kuomba kisha hutenga muda mfupi wa kutafakari au kutapakali wa kutapakali.

Ndio ni vile kulikuwa na moja ya kutisha kidogo ilikuwa usiku wa giza sana umeme ulikatika ghafla na kulikuwa na sauti za ajabu nje kwa muda nilihisi hoho lakini baadae ni katulia nilirudi kutambua haikuwa hatari ilikuwa upepo na wanyama tu tangu wapure alipofunza nikiwa mtoto hata wakati wako.

Ninashugulikia mambo na dakika za mwisho kwa kupanga haraka vipaumbele natulia. Naangalia kilicho muhimu zaidi nafanya kazi kwa umakini bila kukata hata tamaa, na kujitahidi ili kumaliza kwa wakati unaostahili.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na salama. Mahali penye hemani. Mahali penye hewa safi na mazingira yanayo nifanya nijisiki hulu na mwenye utulivu. Haa wazo.